Mafanikio binafsi ya ambayo nayathamini sana ni afya. Kuwa na afya njema wakati wowote. Kuhakikisha kwamba afya yangu iko imara, hayo ni mafanikio makubwa sana kwa sababu bila afya njema, hauwezi kufanya chochote kile. Hauwezi kuthubutu kufanya jambo lolote ambalo linahusiana na maswala ya maendeleo au maswala ya kijamii au ni kwa hiyo afya ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia.

Yah, nimewahi kufanya kazi za kujitolea za jamii sanasana. Nishawahi kujitolea katika upimaji wa macho kwa hiyari, ambao ulikuwa ni bure kwa jamii. Kwa hiyo nilijitolea kwa kipindi cha mwezi mmoja katika jamii yangu inayonizunguka tulikuwa tunapima macho tunaangalia watu wana matatizo gani ya macho, tatizo ambalo lina uwezekano wa kupatiwa matibabu kwa haraka tulikuwa wale watu walikuwa wanapatiwa matibabu lakini pia kwa wale ambao matatizo yao yalikuwa ni makubwa basi walikuwa wanapewa ushauri wa kuelekea katika vituo vya afya ambavyo vinashugulika zaidi na wagonjwa wa macho. Kwa hiyo, nimeshajitolea sana kwa kipindi cha mwezi mmoja katika utendaji kazi wa huduma za utoaji wa elimu pamoja na upimaji wa macho. Bure kwa jamii.

Njia ambayo naitumia kupunguza gharama za chakula bila kupoteza ladha. Kwa kiasi kikubwa nimekuwa nikitumia njia ya ununuaji wa chakula cha muda mrefu. Yaani nanunua chakula cha wiki mzima. Kwa hiyo, unaponunua chakula cha wiki nzima ina maana kwamba unapata chakula. Kile chakula unakipata kwa bei ya jumla ambayo iko chini tofauti na ununuzi wa kila siku. Kwa hiyo unaponunua kile chakula kingi ambacho kina uwezo wa kukutosha kwa wiki nzima, unakuwa na mahitaji yako yote ya wiki nzima nyumbani. Kwa hiyo ni suala tu la kupika chakula ambacho kinakutosha kwa siku. Basi maisha yanaendelea. Kwa hiyo, baada ya wiki chakula kikiisha, unarudi tena sokoni kwenda kununua mahitaji yote ya chakula ambayo yataweza kukuhimili kwa muda wa wiki moja. Kwa hiyo njia pekee ambayo watu hutumia ili kupunguza gharama za chakula.

Mara nyingi sherehe za kuzaliwa tunasherehekea kwa uandaaji wa keki ambapo tunajumuika na ndugu, jamaa na marafiki wa karibu kwa hiyo kutakuwa na aina ya muziki mbalimbali ambao watu wanaipenda katika jamii yetu. Kwa hiyo watu wanasherehekea kwa aina hiyo ukataji wa keki, watu wanakula keki, vinywaji mbalimbali, pamoja na kucheza muziki kwa pamoja.